Huwa inategemea kwanini nangoja barua pepe wakati mwingine huwa nangoja kila siku kama kuna vitu nangoja zinijibu kwa mfano kama kuna vitu nimetumana na hizo vitu huwa zinatumwa barua pepe ili ujue kama imefika kwa hivyo nitakuwa nangoja hiyo barua pepe karibu kila siku. Lakini sana sana tunaweza sema nangoja barua pepe mara moja ama mbili kwa siku saa zingine sio lazima nikuwe nagoja.